Ndiyo napenda kucheza na watoto. Kucheza nao hunipa furaha na nguvu kwa sababu watoto wana roho ya ukweli, roho, furaha ya dhati na ubunifu ule wa asili. Pia hunikumbusha kuwa maisha hayapaswi kuwa mazito muda wote bali ni muhimu kufurahia mambo madogo. Kucheza na watoto hunisaidia kujenga ukaribu, uvumilivu na huruma na njia nzuri ya kupumzisha akili baada ya shughuli za kila siku. Ndio maana napenda kucheza na watoto.